Sera ya maadili ya kazi na mawasiliano mazuri ni muhimu sana katika kampuni. Usaidia wafanyikazi kutenda kwa uaminifu, kuheshimiana na pia kufuata taratibu zinazowekwa. Kupitia sera hii, kila mtu huelewa wajibu wake namna ya kuwasiliana kwa heshima na jinsi ya kushughulika changamoto kazini. Pia usaidia kujenga mazingara mazuri ya kazi, kuimarisha ushirikiano wa timu na kuongeza ufanisi na mafanikio ya kampuni kwa ujumla.